Ninacho kifanya kuwatia moyo wenzangu kwenye kazi ni kwamba Iwapo mtu apochini kazini ama ajisikii vizuri huwa nampea motisha kama anafanya kazi vile haifai huwa namuonyesha vile inafanywa. Na kumuambia mazuri kuhuzu kazi na vile atafanya kuridhisha muajiri wake uzuri yake Hivo ndiyo nafanya kuwapea motisha katika kazi zao na kufanya matokeo yao ikue nafaa zaidi asanti.